Wakati wa rikizo najistabisha kwa kupumzika kwanza ili mwili na akili zipate nguvu Napenda kutumia muda na familia na marafiki kuzugumza na kucheka pamoja Pia hutumia rikizo kujifunza mabo mapya kama kusoma vitabu kuangaria mafunzo au kujifunza ujuzi mdogo unaovutia Wakati mwingine usafiri au kuchemberea maeneo mapya ili kubadilisha mazingila nafanya pia mazoezi mepesi na kupanga malengo ya siku zijazo Rikizo hunisaidia kujirekebisha, kupata motisha mpya na kurudi kazini nikiwa na nguvu na mawazo mapya.